Njia yangu kubwa ya kuhifadhi fedha zangu ni kuzifadhi katika njia ya mzunguko wa kibiashara. Sizu tumii njia za benki sana kuhifadhi fedha zangu. Fedha zangu ni nahuduma za tigo pesa, mpesa nahuduma nyingine za miamara ya kifedha kwanjia ya simu. Ivo, fedha yangu huwa naitumia kuizungusha kwanjia ya tigopesa. Au mpesa, siwezi kuweka hela benki kwa sababu ni nao mzunguko ambao kwa mwezi unaweza ukanifanya ile pesa, ikatafuta pesa nyingine. Uhifadhi wangu wafedha ninjia ya kuzungusha fedha yangu kwenye biashara yangu. Ninapo patwa na shida iliyo kubwa, ndipo huwa nachukua hiyo fedha ambayo iko katika mzunguko na kuipunguza na kuweza kumaliza shida yangu. Si akaunti ya benki ni nayo, lakini hapo nyuma nilikuwa nahifadhi fedha zangu za akiba kwanjia ya benki. Nilichukia sana siku moja, benki moja nilio kuwa nahifadhia fedha, ilipo kuwa imekuwa na hitilafu kwa zaidi ya wiki mbili, na mwisho wa siku nikakuta fedhazangu zimepungua, pasiko kupata taarifa zimeenda wapi. Nilichukia sana. Hivo, nikaona njia sahihi ya kuhifadhi fedhazangu ni kuziweka katika mzunguko wa kibiashara. Hasa miamala ya fedha. Ambayo, ninapo mtu anapo toa pesa na kuweka, bado fedhazangu huweza kuzaa. Ninapo weka fedha benki huwa haizai, bali hupungua kila mwezi. Kwa sababu, yachaji za kila mwezi za huduma ya benki. Hivyo, sifurahii fedhazangu kuziweka katika benki. Fedhazangu ninapokuwa katika biashara. Huwanaweka kwenye draw na kuzifungia. Sipendi sana kutembea na fedha barabarani. Ninapenda kuhifadhi fedhazangu kwanjia ya simu zangu au kwanjia ya mtandao. Ninapokuwa nikonjiani. Fedha nayotembea nayo kwenye pochi. Huwani fedha ndogo tu kwa ajili ya matumizi. Ila fedha nyingine huwa zinakaa kwenye simu zangu. Nakuwa ni kama nimetembea na benki yangu kwa sababu ninaona miamala inapoenda kwenye simu. Sina wasiwasi wowote juu ya biashara yangu ya tigopesa na mpesa. Kwa sababu kwanza naitumia kujiingizia kipato na pia naitumia kama sehemu ya benki yangu ya kuhifadhifedha hukuikiendelea kuniletea faida. Watu wengi hawajajua, kama pesa kuweka benki, haizai, bali hupungua kila siku. Ni sawa, benki husaidia kuhifadhi fedha zako. Lakini, kama hunakitu cha kufanya kuzungusha fedha yako, usiache fedha benki ikitulia. Kwa sababu, pesa ndio inayo tengeneza pesa. Unapo ituliza pesa yako sehemu moja, unakuwa umejipunguzia mianya ya kutengeneza fedha nyingine. Hivo, fedhazangu huwa inazunguka kwenye biashara. Hasa, ninapoenda sokoni nikaona kitu kipya, hutumia ile fedha ya akiba kuongeza kila bidhaa mpya kama njia ya kuongeza biashara yangu. Lakini je, ningekuwa nimeeka fedhabenki, nikiwa natembea, hukusina kadi, ninge inunua hiyo bidhaa, ambayo nilikuwa nahitaji kuinunua kwa wakati huo apana. Kwa hiyo, kutumia fedha na kutunza fedha kwa njia ya simu ni sehemu nzuri sana na haitaki mizunguko. Unapohitaji kutoa fedha, unaipata mda wowote kwa sababu mawakala wako sehemu mbali mbali, wa metuzunguka kila sehemu. Hivo, wakala wako ni wewe mwenyewe unatoa pesa kwa wakala mwingine. Na pia huduma nyingine ninae itumia kwa wateja wangu kunilifadhia fedha zangu. Ni miamala ya lipa kwa simu. Watu wengi sasa hivi wanalipa kwanjia ya simu. Hivo ni meweka huduma hiyo. Kwa wale wanaokuwa wananua bidhaa kwangu ili kulipa kwanjia ya simu. Wanapo ni lipa kwanjia ya simu. Hunisaidia sana. Kwa sababu, hunipunguzia tamaa za kushika pesa mkononi na kueza kununua vitu ni sivo vista hili. Ninapo kuwa natembea barabarani, labda kutamani chakula ambacha hakikuwa kwenye mahesabu, kutamani nguo kwa watu wanao tembeza nguo mikononi, au kupita kwenye maduka na kujikuta nimenunua kitu ambacho sijapanga. Hivo. Fedha inapo kuwa kwenye simu, labda iko mbali sana na mimi, hunisaidia sana kupunguza matumimizi mabaya ya fedha. Pia, nimegundua kwamba, fedha ni nzuri sana, unapo hifadhi kwenye benki, ila usiweke benki.

Napenda kwa kawaida yangu ninalala masaa sita tu kwa siku. Ninalala kuanzia saa saba za usiku na kuamuka saa moja asubuhi. Na wakati mwingine huwa naweza kulala mapema, kuanzia saa tano, hadi saa mbili asubuhi. Kwa hiyo kiwango changu cha kulala kwa siku, hakiwezi kikazidi masaa saba kwa siku. Kwa sababu kutokana na kazi zangu ninazofanya kila siku, hazinipi muda wa kutosha kupata usingizi, au kupumzika. Hivo masaa yangu sita, ndiyo kawaida huwa nalala, au yakizidi sana huwa yazidi masaa saba au nane. Siwezi nikalala masaa nane mara nyingi kwa wiki, mara nyingi huishia kulala masaa sita kila siku. Muda wangu wa kuamka huwa ni saa moja asubuhi ninapoamka huwa naoga moja kwa moja na kuenda kazini. Ninapokuwa kazini huwa na kazi nyingi ambazo hazinipi tena muda wa kupumzika kupata kulala kazini. Na pia nahofia kusinzia kazini kuibiwa, kwa sababu ya mazingira ya ofisi yangu ninapopata usingizi naweza nikaibiwa. Hivo hata inapotokea nikahisi usingizi nikiwa kazini. Huwa najizuia sana kulala. Na napenda kujizoelesha kulala ninapokuwa niko nyumbani. Nishamaliza shughuli zangu zote. Ndipo huwa najipumzisha na kulala. Kulala ni kitu muhimu sana. Ninagundua umuhimu wa usingizi. Usingizi, unakusaidia kupunguza uchovu na pia kufanya mipango mipya. Unapolala usingizi wa kutosha. Huondoa hata mikunjo katika nyuso zetu na kuonekana wachanga muda wote. Usingizi husaidia pia kupunguza misongo ya mawazo na vitu vinapokuwa vinakusumbua kwa wakati ule na kuifanya kesho mpya tena. Hivo kusinzia nagundua ni kitu muhimu sana. Ninapochelewa kulala niliona matatizo kwenye uso wangu. Macho yangu yalianza kuuma. Yalikuwa yanageua asubuhi ninapoamka inaonekana kuvimba. Kwa sababu, ninapokuwa nimelala chini ya masaa sita. Hivo macho yangu huamka yamevimba kwa kuonyesha kwamba bado yalikuwa na uhitaji wa usingizi. Hivo, usingizi ni kitu muhimu sana. Ninaona kwamba usingizi katika mataifa mengine yamechukuliwa kama sio kitu muhimu. Lakini, hiyo ni raha na ni furaha iliyo kubwa unapokuwa unapata usingizi ulio na utulivu. Ninaona kama sehemu ya burudani. Kwa sababu, unapokuwa umebanwa sana na usingizi, ukashindwa kulala, au ukakosa muda wa kulala. Mwili hugeuka kama kuchoka, hugeuka kama kushindwa, hata kama jambo ungeliweza. Hivyo, nagundua kwamba, usingizi ni kitu muhimu sana kwenye maisha yetu. Mataifa mbalimbali, yamesahau sana hata habari za kulala, kutokana na harakati za maisha na jamii wanayoishi kukuhitaji ufanye kazi muda wote. Ni kitu kibaya sana. Kwa sababu, wakati mwingine miili yetu huchoka, huitaji mapumziko hasa ya usingizi. Usingizi ni kitu muhimu. Hata unapomeza dawa unapokuwa unaumwa, ukalala usingizi, ukabahatika kulala usingizi mrefu. Unapozinduka kwa mara nyingi, huonekana kupumzika kwa kile kilichokuwa kimekusumbua na kuondoa ule wa aina ya uchovu. Hivo usingizi ni kitu muhimu sana. Ni muhimu sana hata kwa watoto pia. Mtoto anapokuwa analala usingizi wa kutosha, humsaidia katika kukua kwa kiwango kinachostahili, na pia husaidia kupunguza makelele yanayokuwa yanatembea kwenye kichwa chake wakati wa kulala. Usingizi ni kitu muhimu sana. Ninapenda sana kuelimisha jamii, juu ya usingizi na umuhimu wa usingizi. Hasa kwa watu wanaofanya kazi ngumu kama madaktari au watu wa viwandani. Ni muhimu kuzingatia jambo la usingizi. Kwa sababu mtu unapobanwa usingizi mkali, unaweza ukasababisha ukafanya vitu kinyume na taaluma yako uliyo nayo. Hivo usingizi ni kitu muhimu sana. Ninapenda sana kusinzia. Asante.